Je, ninapenda kuangalia nyota? Naam, nyota hufurahisha. Mungu aliumba viumbe vya kisayansi vya kufurahisha sana. Kuna nyota, kuna sayari, kuna jua na pia mwezi. Naam, viumbe hivyo vyote vinanifurahisha sana. Napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa amani ya moyo na kunifanya nitafakari maisha kwa kina. Wakati wa usiku, anga linapokuwa kimya na nyota zikimetameta nahisi ukaribu na asili na kutambua ukubwa wa ulimwengu unaotuzunguka. Kuangalia nyota, hunisaidia kupumzika, kuondoa mawa kuondoa mawazo mazito na kujaza moyo wangu tumaini jipya. Zaidi ya hilo, nyota hunifundisha subra na kunikumbusha kuwa kuwa kila ndoto hata iwe kubwa kiasi gani inawezekana kwa juhudi na uvumilivu. Naam kwa sababu nyota huonekana tu usiku, yani inanifunza kuwa kila kitu hutokea kwa wakati wake. Ni nini hilo ninangojea katika maisha yangu, ni kuolewa, ni kuendelea kimasomo, ni kuanzisha biashara. Yani nyota nikilinganisha nyota na maisha yangu nakumbuka kwamba kuna siku, ipo siku, njia itafunguka. Zinapo niongoza katika kutafakari hunipa msukumo wa kuweka malengo na kuendelea kusonga mbele maishani. Kwa hakika kupenda kuangalia nyota, si burudani tu bali ni njia ya kujifunza, kuota na kushukuru kwa uzuri wa dunia na anga kwa ujumla.

Muziki gani ninausikiliza mara nyingi? Nam swali nzuri sana kwa kuwa wakati nimetulia au nimetoka darasani au sina kazi mengi ya kufanya huwa napenda kusikiliza muziki. Muziki hunisaidia kupunguza mawazo na hunituliza akili. Nam kuna aina nyingi ya mziki, zikiwemu, mziki wa jadi, mziki wa kisasa, rap, reggae, gospelli, jazz, mziki wa bongo na kathalika. Kwa hayo, miu upenda kusikiza mziki wa Afrobeat. Huo ni mziki ambao utengenezwa na waimbaji kutoka nchi ya Nigeria. Huo mziki ulianza kitambo. Nakumbuka nilipo kwa mtoto mdogo, nilipo napenda kusikiza sana Peace Square. Hao ndio bathi ya wanzilishi wa huu mziki nam pia ni mziki kwaza nakumuka vyema kuwa mwaka wa uliopita mwaka kama moja uliopita na walikuwa wametowa mziki safi sana za Afrobeat na penda kusikiliza mziki wa Afrobeat. Kwa sababu unanipafuraha na kunijaza nguvu chanya. Mitundo yake ya kuvutia hunifanya njisikie huru, nisonge na nisahau mawazo ya kila siku Afrobeat hunganisha ala za jadi za kia Afrika na sauti za kisasa. Jambo linanolifanya uwe wakipeke na wakuvutia sana. Zaidi ya burudani, muziki wa Afrobeat unifundisha kujivunia utamaduni wa Afrika na kunikumbusha asili yangu. Ujumbe wake mara nyingi hungile ya maisha, mapenzi ni mafanikio, jambo linalonipa motisha ya kujiamini na kufrahia maisha. Kwa hakika kusikiliza Afrobeat si burudani tu bali njia kujieleza, kusherekea, utamaduni na kueneza furaha.

Ni tabia gani ya watu inanichukiza? Naam, hapa kuna tabia. Mingi sana, huwa hunisinya. Lakini, kwa hizo tabia zote, kuna ukosefu wa eshima. Naam, sipendi kuona binadamu hana heshima kwa binadamu mwenzake. Binadamu, haueshimu wanyama, haueshimu marafiki zako, haujieshimu. Ni tabia hunikera sana. Yaani huwa nasikia, nimepandwa na hasira na mori kwa hali ya juu kabisa. Tabia lingine ni uongo. Uwasipendi mtu muongo. Natumaini kuwa katika ii dunia, kila haswa na watu wazima. Naweza kidogo kubishana na mtoto, yani kuelewana na mtoto akinidanganya, lakini huwa spendi mtu mzima yuwa nidanganya. Jameni we ni mtu mzima, hakuna kitu ntakufanyia ukiongea ukweli. Upinafsi kupita kiasi. Yaani wewe wataka tu mambo yako tu ndo yaendele vyema wewe hautaki kuoaa mwenzio akifuraiya maisha. Hasira zisizodhibitiwa. Kuna watu wana hasira kubwa sana. Naam kitu kidogo cha mfanya mtu akasirike yaani aanze kuangusha vitu, aanze kukelelesha watu sipendi kabisa. Kufanyia wengine mabaya, yaani kunyanyasa watu kwa sababu wajiona wewe, we ni mkubwa au tuseme kwa mfano we ni mtu unaeshimika sana katika jamii wataka kuwanyanyasa wengine, si vyema hata kidogo. Uchoyo au tama yaani wewe wewe ni mchoyo yaani naeza kuwa niko kwa shida. Labda we ni rafiki yangu. Na najua kwamba waeza ni okolea na hela. Lakini nikijaribu kukuomba waniambia huna. Na najua vyema kuwa ukonayo wewe ni mchoyo. Na unajua iyo uchoyo haikusaidi hainisaidi na haisaidi jamii. Ubinafsi wa kipekee wa mali kama wizi, kwanza sai nchi yetu, kuna abari himenisinya kabisa. Yaani watu wanaiba pesa ya hospitali, watu wagonjwa wanaenda ospitali, hamna pesa ya madawa, hamna pesa ya sindano, jameni na ni mtu mwenye amekuibia tu, alafu kesho yuataka kura yako, jameni tuwaelekea wapi?

Nasafisha vifaa vyangu marangapi. Naam, swali kubwa na bora zaidi. Kuna vifaa vingi, unavyo yaani, kuna vifaa vya nyumbani, kama ni nisheet nalalia, huwa nasafisha baada ya wiki moja, naam, kukona viti, kuna jiko, kuna friji, kuna vifaa vya shule, samahani, kama nikiti nasafisha kila siku, jiko ni kila siku, ili kuzuia mende, friji na eza safisha baada ya mwezi mmoja. Ndo ya kuogea kila wakati ni napomaliza kuoga na pia ni napomaliza kufuanguo. Vifaa vya shule, kama kompyuta yangu lazima ni upanguze kila siku kwa sababu vumbi si nzuri na kompyuta. Naam vifaa vya mchezo, mpira, huwa nasafisha mpira ni kionawa umepata uchafu kwa sababu wajua iyo mpira ufai ku kushinda kusafishwa na maji, utaharibika. Nifaa vya teknolojia kama simu yangu ya mkononi lazima ni usafishe kila siku. Naam.

Je, ninapenda kwenda pwani? Ndiyo, ninapenda kwenda pwani kwa kabisa. Asa, haswa msimu wa jua. Hunifurahisha kabisa, mimi ninapenda jua. Kwenye pwani, ninaweza kwenda kuona mambo mengi mazuri ya kuvutia mfano, mawimbi ya bahari. Yanapopiga pwani huburudisha na kunituliza akili. Lapili, machweo na mapumziko. Rangi za anga zinaposhirikiana na bahari ni za kushangaza sana. Yani naweza enda na marafiki wangu tutulie, tupige picha, tule na tujipe furaha mingi sana. Mchanga na miamba, ninaeza kutembea nikichunguza mchanga laini au miamba yenye umbo la kuvutia. La nene, samaki na wanyama wa baharini, kama vile nyangumi, papa, au samaki wadogo, wanao elea karibu na pwani. Na napenda kuona watu wakicheza, haswa wakicheza mpira kwenye bahari na pia kuongelea. Pia mimi napenda kuongelea. Nilipokuwa mdogo yani nilipokuwa shule darasala na saba. Kuna wakati nilishiriki kwa mashindano ya kuogelea. Na nikamaliza wa kwanza, nika furahisha shule yangu, nikapatiwa medali. Napenda pia kuona miti na mimea ya pwani hufuraisha sana ya hayo miti. Ni jambo la kushangaza kwa kuwa sujawahi ona miti hiyo huku. Na mpwani ni mahali pazuri pa kumpumzika na kufraia uzuri wa asili. Kila ni napokuwa pwani naweza kuhisi upepo wa bahari, nashangilia na familia, na marafiki. Naam, alafu pia ni pali tu naenda huwa naenda pwani kustarehe, kutuliza mawazo, kufurahia maisha, kujingumbusha kwamba, maisha ni fupi. Amna haja niweke nimeweka hela nyingi kwenye benki ama wapi, alafu niife kama sijafurahia pesa zangu.

Ninaanzaje mradi mpya wakazi. Kwanza mradi mpya wakazi, huna itaji mpangilio makini na hatuwa wazi. Hua natumia njia zifuatavyo. Nam, nilisema kuwa kuna siku ningependa kufungua biyashala langula uchoraji. Ili nieze kujituma yani ninawacha uchoraji wangu uongee yani useme kile kinaki kipo akilini mwangu, pia kusaidia watu au vijana wapate ajira na kusaidia mi hupenda kusaidia sana. Kwa sababu huwa na amini kuwa nikisaidia mtu nitabarikiwa zaidi. Na kwanza, huwa natambua lengo na mradi. Naeleza kwa wazi ninini, nataka kufanikisha, na lengo ninapaswa kuwa la kweli. Lapili, nafanya utafiti wa awali, yani huwa nachunguza masoko, wateja, au mahitaji ya mradi, natambua changamoto, zinazo weza kutokea. Amna kitu halina changamoto lakini muhimu ni kujifunza kwa hayo changamoto. Huwa naanda mpango wa kazi. Dawanya, mradi katika hatuwa ndogo ndogo na weka tarehe za mwisho kwa kila hatua na tambua rasili mali zinazo itajika ni watu, fedha au vifaga vipi vina vyo? Faa katika kazi huwa natambua timu au washirika. Nachagua watu wenye ujuzi, wanaoitajika, naweka majukumu wazi kwa kila mshiriki. Alafu, naanza hatuwa ndogo. Huwa nafanya kitu chakwanza kidogo kinachokua chakuanza kuendanisha mradi. Hakuna aja ya kusubiri kila kitu kwa kamili. Nam, hili nikusema kuwa naanzia mdogo nikipanda. Hapo ndi po wao, hiyo ni jambo muhimu sana. Hapo ndiyo biashara hukua. Usuai kuwa na lengo kubwa, anza padogo tu. Nafuatilia maendeleo. Ninini kime kuwa kipya katika uchoraji? Nam na pia naangalia kama kuna kitu kiko kitu kiko kwenye mpangilio na rekodi changamoto na jinsi inavyofa kufanya changamoto inapotokea na tathmini inaboresha na pima matokeo ya awali nabadilisha mipango pale inapoitajika ili mradi uendele vyema.

Jee, nimewai kufanya yoga? Naam, mimi ni mtu napenda kujaribu mambo mengi sana. Napenda kufanya yoga kwa sababu ni njia bora ya kuimarisha afya ya mwili na akili yangu. Yoga hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuthibiti pumzi zangu na kuimarisha misuli na mwili wangu kwa ujumla. Zaidi ya hayo, yoga ni mazoezi ya kiroho kwani hunifundisha subira, uvumilivu na kuzingatia kila hatua nilionayo kwa makini. Kwa kufanya yoga, kila siku najisikia niko uhuru, kiakili na kimwili na ninapata nguvu za kuendelea na changamoto za maisha. Yoga si burudani tu bali ni njia ya kujenga mwili wenye afya, akili tulivu na moyo wenye amani. Kila mtu anaeza kufaidika nayo. Kwa hivyo ni vyema kuifanya sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Naam, ni jambo la tatu, samahani jambo la pili ambalo mimi hufanya nikiamka na ninaulaza kapeti kwenye sakafu, halafu naanza kufanya yoga.

Uzoefu gani wakushangaza ni mewai kupata? Swali nzuri sana. Kwakua ninatabasamu kwa sababu kwa maisha yangu ni mepatana na uzoefu mingi, mengi, mengi, yaani jango mengi ya menishangaza. Lakini kwa leo wacha ni ongelele kutembea kwenye mahali mpya na kugundua kitu nisicho kitaraji. Nili shanga, nikapigwa na butwaa, mpaka waleo, ninapo fika mahali mapya, mara nyingi ninakuwa na mawazo, mahalum ya kile ninachotarajia kuona. Lakini maisha yana jambo la ajabu. Wanapokuwa tayari kufungua macho na moyo wao mara nyingine hukutana na mambo yasiotarajiwa ambayo yanabadilisha mtazamo yangu ama ya watu. Mara ya kwanza nilipo kwenda mji mwingine nilihisi hofu kidogo. Nilijua siwezi kutegemea kuwa kila kitu kitakua kama nilivyo panga. Lakini nilipo tembea barabarani nilikutana na tukio la kitamaduni. Lililokuwa likiendelea kwa shangwe na furaha ya wananichi. Nilishangaa jinsi watu walivyoshirikiana, wakicheka, wakicheza na kuonesha uridhi wao kwa fahari. Ilibadilisha kabisa mtazamo wangu, niligundua kwamba tukio dogo lisilo la kawaida linaweza kutoa furaha, isiotarajiwa na kumbukumbu ya kudumu. Jambo lingine lina nishangaza siku hizi ni. Yani kitu kidogo kisipo, nisipo kubali kitu kidogo kinipe furaha ama kini chekeshe, sita kuwa na furaha tafakari hayo. Nikatika siku kama hizi ninapogundua kitu kisichotarajiwa labda katonesha sanaa ya mtaa au mtu akishirikiana nawe kwa huruma ambako moyo wangu unaishi kwa ukamilifu zaidi. Hiyo ni sababu ni muhimu kufika kwa macho wazi, moyo wazi na moyo wa kushuhudia mambo ya siyo ya kawaida. Maisha yenyewe yanaweza kuwa kama kitabu kilichojaa mapambo, tukibaki na tukisoma kwa uangalifu, tukiota ndoto na kushangaa. Nafikiri kuwa ukana kwamba mimi hupenda kushangaa. Nime shangaa hadi siku hizi yaani sina hakuna jambo linafanyika na lanishangaza.

Je, ninatumia mitandao ya kijamii? Naam. Huwa natumia mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii mfano. Haswa wakati huu wa teknolojia. Ni kama yani ni pande. Yani ni kama huwezi kuishi bila. Hasa kwenye hii kazi ya remote. Lazima kila siku nime, kidogo nimeamka baada ya kusali lazima niangalie simu yangu kuangalia kama kuna barua pepe yoyote. Huwa natumia mtandao wa kijamii kwanza kuhusiana na marafiki na familia, kutuma ujumbe, picha na kushirikiana matukio muhimu ya maisha. Hao ni wale wakombali yani, la pili kupata habari na maarifa, kufuatilia akaunti za habari ilikuwa na taarifa za haraka, za nchi na dunia, pia najifunza mambo mapya. La tatu kuonyesha, vipaji na ujuzi, kushiriki michoro, picha au kazi ninafanya. Naam, mimi huweka michoro yangu kwenye instagramu ili kama kuna mtu ataipenda, anieleze yaani nimchore au nichore kitu anachotaka. La nne, burudani na kupumzika, kutazama video fupi kwenye tiktoki, kucheka, au kuangalia kitu kinachopendeza. Wakati nimechoka, yani, sikia tu nitulie, nisionge na mtu. La mwisho kujihusisha na jamii na miradi, kushiriki au kusaidia miradi ya kijamii, kufuatilia mijadala inayojenga jamii au kusaidia watu wengine. Pia naweza kutumia mitandao jamii kama Pinterest kuangalia fashioni au jinsi, yani hunieleza mambo ya habari yenye sipati huku mwingine. Mfano miundo mpya ya ukulima kwa sababu mimi mara nyingine najikuta nimelima matunda. Pia naweza angalia jinsi naweza badilisha yani ususi yani nianze kusukwa kitu kingine. Naam, hapo huwa natumia pia mtandao ya kijamii.

Tunda langu la kupendeza ni lipi, swali mzuri. Maisha yangu nimekua, tangu niwe ni mdogo, nimekuwa na baadhi ya tunda napenda. Yani ninapofika umri fulani najipata kuwa, nimebadilisha. Nilianza nakupenda embe wakati nilipokuwa mdogo, lakini mama akanilisha embe kwa muda mrefu. Sasa nikasikia, nikahisi kuwa nime, nimeridhika nayo yani siku hizi, hadi huwa sipendi hivyo sana. Nika nikaanza kupenda machungwa, nikakula machungwa, lakini siku moja nikakula chungwa yenye. Kuwa kali, sijui kama iyo ndio ilifanya, ilo jambo lilifanya machungwa yakuwe yamenifika mwisho. Saa hii naweza sema kuwa napenda tunda la pashoni haswa lile huwa nyeusi si lile lenye lina sukari nyingi. Lile lenye kidogo kidogo nje ni nyeusi. Kama limeiva vyema ni nyeusi. Kwa kweli napenda tunda hili. Si tunafuraha ya kinywaji bia bali pia ni njia kuimarisha afya yangu. Kwanza tunda la pashoni lina ladha ya kipekee mchanganyiko wa tamu na chumvi kidogo ambalo linanifanya nipate hisia za furaha ninapolikula. Ninaweza kulikula moja kwa moja au kutumia kwenye juisi au hata kwenye chakula cha asubuhi. Ladha yake inabadilisha hali ya moyo na kuleta furaha isiyo ya kawaida. Zaidi ya ladha, tunda hili lina faida nyingi kiafya, lina vitamin C, nyingi ambazo zinasaidia kuimarisha kinga ya mwili, na pia lina nyuzi za chakula, yani fiber, zinazo saidia utumbo kufanya kazi vizuri. Kwa watu wanaopenda lishe bora na afya dhabiti, tunda la pashoni ni rafiki wa karibu. Pia kupenda tunda la passion kuna nikumbusha kuwa maisha pia ni kama tunda hili, mchanganyiko wa ladha tamu na changamoto kidogo kidogo. Tukijua jinsi ya kutumia vizuri, twaweza kufurahia kila kipande cha maisha kwa furaha na shukrani.

Natumia muda wangu wabure vipi? Muda wabure? Wow! Yani huwa kila wakati najiuliza ntapata. Muda wabure wakati mugani? Kwa saabi ya kuchoka. Kwanza sai kuna i ju akali na joto lina waka. Yani najipata, nimechoka. Adi nikipata, muda kidogo tu najipata, nimesinzia. Naamu. Unapotokea muda wa bure nauona kama nafasi muhimu ya kupumzika na kujiboresha. Maranyingi hutumia muda huo kusikiliza muziki, jambo linalo nisaidia kupunguza mawazo na kujisikia huru, pia napenda kuchora na kupaka rangi. Kwa sababu hunipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu. Wakati mwingine, mimi hutumia muda wangu wa bure nikiwa na familia au marafiki kwa kucheka, tule, tupige deki na tukizungumza na kushirikiana kimawazo. Pia napenda kuangalia mitandao ya kijamii kwa kiasi kujifunza mambo mapya au kufurahia burudani. Napenda pia kutumia muda wangu wa bure kutazama filamu. Filamu hunisaidia sana natuliza mawazo. Iwe ni filamu tu. Filamu nyepesi. Si filamu hizi kaya zinazo itaji. Nitumie akili kwa kina. Ni filamu tu vya kama kumfano vya kuchekesha tu. Ili nisikie nimepumzika. Kwa ujumla, mimi hutumia muda wangu wa bure kwa njia yenye manufaa. Inayo nisaidia kupumzika, kufraia maisha na kukuza vipaji vyangu.

Nini hufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Naam, swani nzuri sana lapendeza, haswa katika kazi hizi za remote. La kwanza, mawasiliano mazuri wafanya kazi na viongozi wanapoongea kwa uwazi na kusikilizana. Mawasiliano yanaweza kuwa ni kutoka kwa bosi hadi kwa wafanya kazi na pia kwa wafanya kazi kungelesha bosi. Hii huwa tunafanya haswa kwenye mtandaoni yani kwa njia gugulmiti. Heshima na ushirikiano. Kila mtu anapothaminiwa bila ubaguzi. Iwe ni kwa mshahara, iwe ni kwa kupata vifaa vyema vya kazi na kadhalika. Usalama kazini. Malahali pa kazi palipo salama ki mwili na ki akili. Kimwili na kiakili. Jambo muhimu sana. Vifaa na rasilimali za kutosha kufanya kazi bila usumbufu. Haya ni kitu kama hakieleweki, kwa hii kazi yangu ya remote mimi napaswa kama sielewi kitu nauliza. Au kuna njia ambazo tofauti naweza uliza. Uongozi mzuri, viongozi wanaotoa muelekeo, msaada na motisha. Si wale ambao hawajibu kwa mfano barua pepe, iwe umetuma barua pepe, wiki mbili zilizopita alafu hajajibu, hiyo si njema fursa za kujifunza na kukua, mafunzo na maendeleo ya taaluma. Muhimu sana kujifunza wakati wafanya kazi. Hilo ni jambo ambalo huwezi sahau. Yani siwezi sahau. Nikijifunza kitu kipya leo siwezi sahau. Usawa wa kazi na maisha binafsi. Muda wa kupumzika na wa familia kuheshimiwa. Ni muhimu kutenga kazi na familia. Kutambuliwa na kuthaminiwa jitihada za mfanya kazi kuthaminiwa.

Boga gani napenda kula? Naam, kuna baathi ya mbonga, kuna skumawiki, kuna spinachi, kuna mchicha na kabeji. Kwa hayo manne napenda sana kabeji. Nilikuwa napenda skumawiki lakini, skumawiki nikiula huha nina matatizo ya tumbo. Yaani tumbo yangu nasikia yaniuma. Kwanza nikiikula usiku, ninashindwa hata kulala. Ninapenda kula mboga nyingi, lakini moja wepo ya mboga ninapenda sana ni kabeji. Kabeji ni mboga yenye lishe nyingi na ni raisi kuandaa. Ninapotia jikoni, hupikwa kwa namna mbalimbali. Kama kwa kupika kwa maji, kukaanga kidogo au kuchanganya na nyama. Naam, jinsi huwa naipika aje. Nakata kata alafu, ninatia nakata kabej yangu nakata kitunguu yangu. Naam alafu na naeka natia mafta kiasi tu yaani mafta si nyingi na si kidogo pia nakitia kwenye sufuria, alafu natia mafta ukiwa moto nautia vitunguu, alafu vitunguu waiva kiasi, alafu natia kabeji yangu ndani. Naukaranga natia chumvi na pia roiko ili nipate hua na latha nzuri napika kwa mda kama dakika tano au kumi. Ndiyo kwabej yangu isiive kupita kiasi. Kula kabeji kunanipa nguvu na afya na pia hunisaidia kushiba bila kuchosha. Zaidi ya hayo kula kabeji kwanifanya nijisike vizuri kwa sababu ni chakula safi na chenye faida mwilini. Kila wakati ninapoula kabeji ninafraia latha yake tamu na yaani uasili wake. Kwa hivyo kabeji ni mmoja wapo ya vyakula ninavyopenda sana. Si kwa sababu ni raisi kuipika tu bali pia kwa sababu ni chakula chenye cha afya kinachonifanya nijisikie vizuri sana.

Napenda wanyama wa aina gani? Naam, napenda wanyama wa shambani au wanyama wenye tunaweza ishi naye. Mnyama mwenye hawezi ni dhuru. Naam, napenda paka sana. Paka ni mnyama mzuri sana. Ninampenda kwa sababu ya kwanza ni usafi. Napenda paka kwa usafi wake Kiana, paka kila, yuanza kujisafisha. Paka kitembea kidogo, yuajisafisha. Napenda sana paka. Hilo ni jambo la kwanza ambalo hunivutia kwa paka. La pili ni mtulivu na mpenda usalama. Mara nyingi hukaa karibu naye. Paka ni mnyama mwenye hupenda kulala sana. Maisha ya paka ukijumuisha masaa yenye paka hulala ni mengi kuliko uenye anakuwa ameamka na huwa analala mchana sana sana. La pili ni mtindo wa kucheza na kushirikiana. Wakati ata lala paka anapenda kucheza sana. Na pia anaweza kunisaidia nisipate ugonjwa wa kilini. Husafisha nyumba kwa kuuwa wadudu wadogo kama miwa na viroboto vidogo ukweli. Hatta paka nampendea pia kwa sababu hufukuza nyoka. Yaani paka kwa mara nyingi anaweza ku ua nyoka. Unapata kuwa nikiwa na paka humu sina shuku au shauri ya kuwa na uwoga wa kupata nyoka kwa nyumba. Kila paka ana tabia yake ya kipekee na mara nyingi hufanya nione furaha ninaposhirikiana naye. Napenda paka pia kwa kuwa naweza mbeba. Naweza mbeba anitulize na nikimbeba kila wakati ninapo beba paka wangu namsikia nimetulia yaani sina hofu kabisa. Paka ni rafiki wangu wa karibu. Ni rafiki ambaye sa ingine huwa najikuta nimemuongelesha mfano kama niko peke yangu kwa nyumba na labda kuna jambo lanipa wasiwasi mwingi. Najikuta nimemuongelesha na paka ni mnyama mzuri kwa kuwa huwa anasikiza binadamu.

Nafanya nini ili kujitunza? Jambo au swali njema. Hapa kuna njia ninazofanya kujitunza. La kwanza ni kula chakula chenye afya. Kama wali na nyama pamoja na nyama iwe sana wajuwa kwamba nyama yenye ya kuku ndi ina afya nzuri kuliko nyama ya ngo'mbe. Sasa mara nyingine huwa napenda kula nyama ya kuku, na wali, au pia samaki, naam. La pili kunywa maji ya kutosha. Kwanza saa hii vile kuna juwa, juwa la waka humu. Inabidi nime kunywa lita kadhaa kwa siku ili nisipatwe na tatizo la tumbo. Kupumzika na kujali akili yangu. Mimi naye nikisikia nimechoka nitapumzika. Kwa sababu nisipopumzika vyema ya maanisha kuwa siku hiyo nyingine sita kuwa sawa. Pia huwa napumzika pia na kusikiliza muziki au kustarehe tu. Kuwa msafi na kuzingatia usafi. Napenda sana usafi napenda ku, ku. Kwanza kama saa hii kuna waka hivi juwa huwa ninaoga mara mbili kwa siku na ninaosha nywele na kuvaa nguo safi napiga deki na pia ninaosha nguo zangu. Kuangalia afya ya meno na meno, na ya nywele naam kuwakikisha kwamba mara moja, mara kiasi kiasi kidogo ninatembelea hospitali kuangalia kama afya yangu imo katika hali nzuri. Lingine ni ninapenda kutazama filamu, kuangalia fila, nini inaendelea katika mitandaoni, pia ninapenda kujipeleka kula nje, yani iwe ni mimi peke yangu nala, si eti nina marafiki zangu. Pia siku zingine na jinunulia nguo, na jinunulia viatu, na jinunulia kitu ambacho ni mekuwa nikitamani. Yani, kwa sahabu hii maisha ni fupi jameni, siwezi ngojea mtu mwngine aninunulie na nashukuru mola kwa kuwa amenipa hela za kujinunulia kitu.

Mambo gani la dini muhimu kwangu? Naam, kutoka niwe mtoto mdogo nilizoeshwa kuenda kanisani. Mama alikuwa nakumbuka nikiwa mdogo alikuwa yuandaa chapati jumapili asubuhi. Ili, ata tukichelewa kanisani, tuje, tule, tushirikiane na tulale. Kwa hiyo, mimi nililelewa na kanisa. Na natambua kuwa kuna mambo mengi la dini. Kuna kuomba, kuna kusoma kitabu cha dini, kuhuduria ibada au misalaba, kusaidia wengine kwa moyo safi naam na kadhalika. Lakini jambo gani la muhimu kwangu kabisa ni kuomba. Mimi naamini kuwa, ukitaka maneno yako yaendelee, ambia mungu, na mungu yu anaskiza. Ata biblia amesema, anaskiza na siku ikifika ataku, ata yaani, ata kama umepoteza miaka na miaka kwa, labda ulikuwa kwa mambo ya dunia, ukiambia mungu atarejeshe, yaani atakubariki na arejeshe hayo hio wakati ambao umepoteza. Maombi ni muhimu kwangu kwa sababu gani la kwanza uniunganisha na Mungu. Kuomba kuna nifanya nijisikie karibu na Mungu na kuimarisha amani yangu kwake. La pili, kupata amani ya ndani. Naam, kuomba unisaidia kupunguza wasiwasi na hofu. La pili, la tatu samani ni kuomba msaada au baraka. Wakati ni napokosea kwa nguvu au fahamu, ufahamu na omba na hutowa. Nikiomba na tolewa muongozo na nguvu za kiroho. La nne, kujifunza uvumilivu na shukrani, kuomba kunanifundisha, kushukuru na kuvumilia, changa moto za maisha. La tano, kuimarisha maadili na tabia, kuomba maranyingi, unisaidia kufuata amri na dini za kutenda wema. La mwisho, uniunganisha jamii kuomba pamoja na wengine kwajenga mshikamano wakijamii na mshikamano wakidini.

Ningependa kurudi ujana. Swali nzuri lakini mimi ni nimo hapo. Umri wangu ni wa ujana. Japokuwa kuwa kijana au ujana. Sahi kuna changamoto mingi sana. Yani wakuta kuwa kuna mtu anapesa kukuliko. Ni jambo nzuri ndiyo lakini. Vijana sisi tuatuna tamaw sana. Yaani ya hatutaki kuchoka. Twataka tupate, tukipata mwendo wa rahisi kupata, yaani hela, wasitukia watu wa menigia. Na siioni kama hiyo ni kitu nzuri. Tunaishi kwa wakati mgumu sana. Wakati kila mtu anapresha ya kufaulu. Kwa sababu wajua sahii kama huna kitu chako, hakuna mtu atakupigia simu. Yaani hakuna mtu atakutafuta kwa sababu wajua uyu hananga pesa atakuja kutuharibia raha zetu. Hakuna mtu ata kuita muende starehe yani. Kuna presha lakini maisha lazima isonge. Maisha yamebadilika na nichanga moto mingi kubwa sana. Kuna dhamani kubwa katika kuwa mkijana. Si tucha ngamoto, naangalia dhamani ya kuwa kijana. Kijana hujivunia ubunifu, kucheka kwa urahisi na kushirikiana na wenzake bila hofu. Nimo mini kijana sahi ndiyo lakini kuna jambo ninaeza taka kufanya nakinisaidie kupata hela ambazo singe waipata labda kwa maisha yangu. Kutimisha nina bado sijatimisha ndoto zangu lakini sija, sija, yani sija maliza na nafahamu kuwa kila kitu hufanyika kwa muda. Kufanya maamuzi ya kishuja na kufrahia maisha. Mimi haswa hupenda furaha sana. Wajua kwamba huu ni wakati tunapoishi ni watu hawana furaha, watu hawajafurahi. Wajifunika kwenye mitandao lakini tunashida kubwa sana. Kurudi kuwa kijana si umri peke yake nii na paswa kujiuliza ni nini nitafanya ili kusaidia wenzangu kama kwa mfano dada yangu ama kusaidia marafikizangu wakati wakona shida. Ili swali limekua ngumu sana kwa sababu mimi bado ni kijana, naam, lakini kuwa kijana kuna uzuri wake pia, ni vile sisi tulisahau kuangalia uzuri, tuangalia tuu matatizo, matatizo kama labda, na kazi, na vitu vingenevyo, na presha ya jamii, yaani, kuwa kijana pia inakuwa hiko na tatizo kubwa sana la kuwa na kuolewa. Ningependa watu waache kufikiria kwamba ukifika umri fulani wafaa kuwa na watoto. Kwa sababu mungu katupangia maisha. Vile kanipangia yangu, si vile kakupangia yako.